Kusubiri kwenye mstari ni jambo ambalo kila mtu hukutana nalo mara kwa mara katika maisha ya kila siku. Iwe ni benki, hospitali, dukani, kituo cha basi au hata ofisini. Kihisia kusubiri kwenye mstari kunaweza kuleta hisia tofauti kulingana na mazingira. Muda wa kusubiri na hali ya mtu binafsi wakati huo. Kwa upande mmoja, kuna nyakati ambapo kusubiri kwenye mstari kuna hisi kuchosha na kukatisha tama. Hii hutokea hasa pale mtu anapokuwa na haraka ya haraka au anapokuwa na majukumu mingi ya kufanya. Kuona mstari mrefu kunaweza kumfanya mtu ajihisi kama muda wake unapotea. Na mawazo kama kama ningefanya mapema au kwa nini huduma ni ya pole pole yanaweza kuanza kujitokeza. Hisia hizi zinaeza kusababisha hazira ndogo kukosa subira au hata msongo wa mawazo hasa kama hakuna maelezo yanayotolewa kuhusu kuchelewa huko. Hata hivyo kwa upande mwingine kusubiri kwenye mstari kunaweza pia kuwa furisa ya kujifunza subira na nidhamu ya maisha. Watu wengine huutumia muda huu kutafakari kupanga shuguli zao zijazo au hata kuangalia simu zao kusoma habari. Kusikiliza muziki au kujibu ujumbe katika hali hii kusubiri hakuhisi kama adhabu bali ni muda wa mapumuziko mafupi katikati ya shuguli nyingi za siku. Kusubiri kwenye mstari pia huleta hisia za mshikamano wa kijamii. Unapokuwa kwenye mstari mmoja na watu wengine kuna wakati mazungumzo madogo huanza kama vile kulalamikia hali ya hewa kutaka kusue au kushirikiana katika taarifa fulani hii inaweza kupunguza hisia za kuchoka na kufanya muda uonekane mfupi zaidi pia humsaidia mtu kuelewa kwamba kila mmoja anapitia hali hiyo hiyo. Hivi hakuna aliepitelea zaidi kwa mtazamo wa kimaadili kuzubiri kwenye mstari kuna nifundisha umuhimu wa haki na heshima kila mtu anapofuata utaratibu wa mstari inoanyesha kuheshimiana na kutambua haki za wengine. Ingawa wakati mwingine kuna majaribu ya kutaka kuruka mstari kujizuia na kusubiri kuna leta hisia ya kuridhika kimaadili. Kwani unajua umefanya jambo sahihi. Kwa ujumla, jinzi ninavyo jihisi kusubiri kwenye mstari hutegemea sana na mtazamo wangu nikichagua kuzingatia upande hasi. Ninaweza kujihisi kuchoka na kukero. Lakini nikibadilisha mtazamo na kuona kusubiri kama semu ya kawaida ya maisha kama somo la fursa ya kutumia muda vizuri basi ninajihizi mtulivu zaidi na hata mwenye amani. Kusubiri kwenye mstari kwa hiyo si tu kuhusu muda unaopita bali pia ni kuhusu jinsi ninavyo chagua kuutumia na kuutazama.

Na kupunguza matumizi ya plastiki ni jambo muhimu sana kwa sababu plastiki ina athari kubwa kwa mazingira, afya binadamu na viumbe hai. Mimi binafsi nachukua hatua mbalimbali za kila siku ili kuhakikisha napunguza matumizi ya plastiki kwa kadri inavyowezekana. Nitafafanua kwa kina sababu zinazofanya niwe na msukumo wa kufanya hivyo. Kwanza kabisa, ninajitahidi kutumia mifuko ya kudumu badala ya mifuko ya plastiki. Kila ninapoenda dukani au sokoni hubeba mfuko wa kitambaa au mkoba, unaoweza kutumika mara nyingi. Hii inanisaidia kuepuka kupokea mifuko mingi ya plastiki ambayo mara nyingi kutumika mara moja tu kisha kutupwa. Pia inanifanya nijisikie kuwa na uwajibikaji binafsi kwa mazingira. Kwa sababu unajua kila mfuko mmoja wa plastiki, ninaoepuka ni hatua moja ya kupunguza uchafuzi wa mazingira. Pili, napunguza matumizi ya chupa ya plastiki kutumia chupa ya maji inayoweza kujazwa tena. Badala ya kununuwa maji ya chupa kila mara, hubeba chupa yangu ya kudumu kazini, shuleni, au ninapotoka nyumbani. Hii si tu inapunguza taka za plastiki, bali pia inanisaidia kuokoa pesa kwa muda mrefu. Vile vile, ninahamasisha marafiki na watu wa karibu nami kufanya vivyo hivyo kwa kuonyesha faida zake. Tatu, ninajaribu kununua bidhaa zenye viungisho vya karatasi, kioo au chuma badala ya plastiki. Kwa mfano, ninaponunua vyakula au bidhaa za nyumbani hutazama kwa makini aina ya kifungashio kilichotumika ikiwezakana, nachagua bidhaa zilizofungwa kwa karatasi au kwenye vyombo, vinavyoweza kutumika tena au kurejelewa. Hii hunifanya niwe mtumiaji, makini zaidi na pia hutuma ujumbe wa wazalishaji kuwa kuna mahitaji ya bidhaa rafiki kwa mazingira. Nne, ninatumia vyombo vya chakula vinavyoweza kutumika tena. Badala ya plastiki za matumizi ya mara moja. Ninapoandaa chakula cha kubeba kazini au ninaponunua chakula cha kubeba hujitahidi kutumia vyombo vyangu mwenyewe badala ya kupokea vifungashio vya plastiki. Pia sipendi kutumia vijiko uma au sahani za plastiki za kutupa. Bali hutumia za chuma au melamini ambazo kudumu kwa muda mrefu. Tano, ninajifunza na kushiriki elimu kuhusu madhara ya plastiki kwa wengine. Naamini kuwa kupunguza matumizi ya plastiki si jukumu tu la mmoja bali ni jukumu la jamii nzima. Kwa hivyo, ninapopata nafasi huwashirikisha wengine taarifa kuhusu jinsi plastiki inavyoathiri mazingira. Hasa bahari, mito na wanyama. Elimu hii husaidia kubadilisha mitazamo na tabia za watu wengi wakati mmoja. Mwisho, ninajaribu kureje kurejeleza plastiki pale inapokua haiwezekani kuepuka kabisa kutumia. Kutenganisha taka za plastiki na taka nyingine ili ziweze kurejeshwa ipasavyo. Ingawa kurejeleza si suluhisho la mwisho. Bado ni hatua muhimu katika kupunguza kiasi cha plastiki kinachoishia kwenye dampo au mazingira ya asili. Kwa ujumla na kupunguza matumi ya plastiki kunahitaji mabadiliko ya tabia na mtazamo. Ni safari ya hatua ndogo ndogo lakini zenye maana kubwa. Kwa kuchukua hatua hizi za kila siku naamini kwa kila moja wetu anaweza kuchangia kulinda mazingira na kuhakikisha dunia inabaki kwa mahali salama na safi kwa vizazi vijavyo.

Kwa swali, unapendelea mahali pa kimya au pa kelele. Ningependa kusema kwamba kwa kiasi kikubwa, napendelea mahali pakimya ingawa kuna nyakati fulani ambapo, mahali pa kelele pia huwa na umuhimu wake kulingana na hali ya shughuli ninaifanya. Kwanza kabisa, mahali pakimya hunipa utulivu wa akili. Ninapokuwa sehemu yenye utulivu wa akili. Huwa ni rahisi kufikiri kwa kina. Kupanga mambo yangu na kufanya matumizi bila bugha. Kimya hunisaidia kuzingatia kazi yangu, hasa kazi zinazohitaji umakini mkubwa kama kusoma, kuandika, kupanga ya maisha au kutafakari juu ya malengo yangu. Katika mazingira ya kimya, mawazo yangu huwa wazi zaidi na huwa nahisi nina udhibiti mzuri wa muda na fikira zangu. Pili, mahali pa kimya hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kelele nyingi kama za barabarani, muziki mkubwa au mazungumzo mengi wakati mmoja, zinaweza kuchosha akili na huleta hasira au uchovu. Baada ya siku ndefu ya kazi, au shughuli nyingi, napendelea kukaa mahali penye utulivu ili kupumzika. Kusikiliza mawazo yangu, au hata kufanya maombi, au kutafakari. Kimya hunipa nafasi ya kujijua, au zaidi kujiunganisha na nafasi yangu ya ndani. Hata hivyo, siwezi kusema kwamba sipiendi kabisa mahali pa kelele. Kuna nyakati ambapo kelele huleta furaha na msisimko. Kwa mfano katika sherehe ya muziki, harusi au mkusanyiko wa marafiki, kelele ni muhimu kwa ya furaha. Kelele katika mazingira haya huashiria maisha, nishati au umoja wa watu. Wakati huo, kelele hainisumbui bali hunipa hamasa. Nakufanya nijisikie hai na kushirikiana na wengine. Zaidi ya hapo, mahali pa kelele wakati mwingine husaidia kujifunza na uzoefu wa kijami. Kuwa kwenye maeneo yenye watu wengi, hunipa fursa ya kujifunza mitazamo tofauti. Kuwasiliana na watu wapya na kuelewa jamii kwa upana zaidi. Kelele huwa ishara ya shughuli na mendeleo hasa katika miji mikubwa na ambako watu wanafanya kazi biashara na mawasiliano kwa wakati mmoja kwa ujumla napendelea mahali pa kimya kwa maisha ya kila siku hasa ninapohitaji utulivu umakini na amani ya akili. Hata hivyo mahali pa kelele pia ninaudhamini katika nyakati maalumu hasa kwa burudani na mahusiano ya kijamii kwangu jambo muhimu si kimya au kelele pekee bali ni usawa katika mazingira hayo mawili ila kile moja litumike kwa wakati wake unaofa.

Ninapo sherehekea sherehe yangu ya kuzaliwa huifanya kwa njia inayochanganya, furaha, shukrani na ukaribu wa watu ninaowapenda. Kwanza kabisa kwa kujitafakari, siku ya kuzaliwa hunikumbusha na safari ya maisha niliopita. Mafanikio niliopata, changamoto nilizokutana nazo na mafunzo niliojifunza. Mara nyingi, huchukua muda mfupi asubuhi kujiombea kutafakari kimya kimya. Ni kimshukuru mungu kwa zawadi ya uhai na afya. Pamoja na kuniwezesha kufika hatua nyingine ya maisha. Baada ya hapo, hujitahidi kuifanya siku iwe ya kipekee na hata kama sherehe yenyewe ni ndogo. Wakati mwingine huamua kuanza siku kwa kujizawadia kitu kidogo. Kama vile kifungua kinywa ninachokipenda au kutembelea mahali ninapopata utulivu. Hii hunisaidia kujiweka katika hali mzuri ya kihisia kabla ya kuungana na wengine. Kwangu kusherehekea kuzaliwa si lazima kuwe na gharama kubwa. Kilicho muhimu ni maana na furaha ya tukio lenyewe. Kwa upande wa kusherehekea na watu wengine, napenda kuwa karibu na familia na marifiki wa karibu. Mara nyingi hupanga mkusanyiko mdogo nyumbani au mahali tulivu kama bustani au mkahawa ninaupenda. Tunakula pamoja, tunacheka na kushirikiana hadithi na kumbukumbu nzuri. Chakula ni sehemu muhimu ya sherehe, hivi hupenda kuchagua vyakula vinavyopendwa na wengi au hata kuandaa chakula mwenyewe ili, kuongeza hisia na ukaribu wa pendo. Keki ya siku ya kuzaliwa nayo, huwa sehemu ya muhimu wa sherehe. Hata kama keki ni ndogo, kuwasha mishumaa na kutamani heri huleta furaha ya peke. Wakati huo hunikumbusha muhimu wa ndoto na matumaini mapya. Mara nyingi hutumia muda huo kujiwekea malengo mapya na mwaka unaofuata. Malengo ya kazi afya mahusiano na maendeleo binafsi. Hivyo, sherehe inakuwa si tu ya kufurahia bali pia ya kupanga maisha yajayo. Wakati mwingine, badala sherehe kubwa, huchagua kusherehekea kwa njia ya kutoa huenda nikatembelea watoto yatima kusaidia mtu mwenye uhitaji au kushiriki chakula na wale wasio na uwezo. Kufanya hivyo, hunipa furaha ndani ya kunifanya nijihisi kuwa siku yangu ya kuzaliwa inamaana zaidi kwa kukuza maisha ya mwingine. Kwangu kutoa ni njia ya kushukuru kwa baraka nilizopokea. Mwisho wa siku, hupenda kuhitimisha sherehe kwa utulivu labda kwa kusikiliza mziki na upenda au kuandika shukrani na mawazo yangu. Hii hunisaidia kufunga siku nikiwa na amani na matumaini mapya kwa ujumla. Namna nilivyo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa inalenga zaidi kushukuru na furaha na wengine na kuanza mwaka mpya wa maisha kwa moyo wenye matumaini na malengo mapya.

Swali hili la unapendelea surwali au sketi ni swali linaonekana rahisi lakini kwa kweli linafungua mjadala mpana kuhusu mtindo wa maisha. Utamaduni, faraja, hali ya kazi na hata namna mtu anavyojieleza. Kwa upande wangu, ninaona kuwa surwali ndiyo ninayo ipendelea zaidi. Ingawa sketi pia ina nafasi yake muhimu kulingana na mazingira na tukio husika. Kwanza kabisa, napendelea surwali kwa sababu ya faraja. Surwali hunipa uhuru mkubwa wa kutembea, kukaa, kusimama na kufanya shughuli mbalimbali bila hofu au usumbufu. Ikiwa ni kazini, safarini au hata katika shughuli za kila siku kama kwenda sokoni au kutembelea marafiki. Surwali unifanya ni jiskie huru na salama zaidi. Pia katika mazingira yenyebaridi au yenye upepo mkali, surwali ihutoa ulinzi zaidi kuliko sketi. Pili, surwali inauwezo mkubwa wa kuendana na mazingira tofauti. Kuna surwali rasmi kwa ajili ya ofizi, surwali za jeans kwa matumizi ya kawaida na surwali za mchezo kwa ajili ya mazoezi aumapumziko. Hii inanifanya surwali iwe vazi linalobadilika kilahizi kulingana na mahitaji ya siku. Kwa mfano, ninaweza kuvaa surwali moja na kubadilisha tu, shati au viatu na bado nikaonekana nadhifu au kwa kawaida kulingana na tukio. Hata hivyo, siwezi kusema kwa mba sketi haina umuhimu. Sketi ina uzuri wake wakipekee. Na mara nyingi huonyesha umaridadi, heshima na utamaduni. Hasa katika hafla rasmi au za kitamaduni katika jamii nyingi, sketi au vazi linalofanana nayo utumika kuonyesha heshima kwa wanawake. Na huvaliwa sketi kwa wanawake. Na huvaliwa katika sherehe, ibada au mikusanyiko maalum. Pia, wakati wa hali ya hewa na ya joto, inaweza kuwa nyepesi na yenye kupitisha hewa zaidi. Hivyo kumpa mtu faraja tofauti na surwali. Zaidi ya hapo, uchaguzi kati ya surwali na sketi unaweza kuathiriwa na utamaduni na imani za mtu. Kuna watu wanapendela sketi sababu za kidini au kimila na hilo ni jambu la kuheshimu sana. Vile vile, wengine huona surwali kama ishara ya usasa na usawa. Hasa katika mazingira ya kazi, yanayohitaji harakati nyingi au usalama zaidi. Mwisho kabisa ningependa kuwa ingawa na pendelea zaidi surwali. Naamini kwamba uchaguzi wa kuvaa surwali au sketi unapaswa kutegemea hali tukio na mapendeleo ya kibinafsi. Hakuna jibu sahihi au baya. Kilicho na umuhimu ni mtu kujiskia huru, mwenye kujiamini na anaye vaa kwa heshima kulingana na mazingira aliyopo. Kwa hiyo, iwe ni surwali au sketi cha msingi ni faraja heshima na kujitathmini.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu zaidi ni kuwa na imani ya dhati inayotafsiriwa kwa vitendo vya kila siku. Dini si swala la kuenda ibadani tu nakufuata taratibu fulani. Bali, mfumo wa maisha unaoniongoza jinsi ninavyo fikiri, ninavyo hisi na ninavyo tenda kwa wengine. Kwanza kabisa, imani na mawasiliano ya mungu ni msingi mkubwa. Kuomba, kutafakari na kujitathmini, kuna nipa amani na ya moyo na mwelekeo wa maisha. Katika dunia ilio jaa changamoto, presha za kazi, familia na matarajio ya kijamii, imani hunisaida kukumbuka kuwa kuna nguvu ilio yangu inayoniongoza. Inanipa matumaini hata pale ambapo yanapoonekana magumu na inanifanya niwe mvumilivu na mwenye subira. Pili, jambo muhimu sana kwangu katika dini ni maadili mema. Inanifundisha kuwa mwaminifu, mnyenyekevu, mkarimu na mwenye haki. Maadili haya yanaathiri moja kwa moja, jinsi ninavyoshughulikia na watu kazini, nyumbani, na katika jamii kwa ujumla. Kuwa na heshima kwa wengine kusema kweli, kusaidia kwenye hitaji na kuepuka kuwadhuru mengine ni mambo ambayo dini inasisitiza kila siku. Kwangu dini ni mwalimu wa tabia njema. Tatu, napenda upendo wa msamaha ni msingi mkubwa ya dini ninayoithamini. Hakuna mwanadamu mkamilifu, sote tunakosea. Dini hunikumbusha umuhimu wa kusamehe, kutafuta imani na kuepuka chuki. Msamaha hunisaidia kuishi maisha mwepesi bila kubeba mzigo ya hasira na visasi. Vile vile kunipenda jirani yangu bila ubaguzi kwa dini. Kabila au hali ya kiuchumi ni jambo linanolifanya dini iwe ya maana halisi katika maisha yangu. Nne, dini ni umuhimu kwangu kwa sababu ya changamoto kwa mchango wake katika mshikamano wa jamii. Ibada za pamoja mikutano ya kidini na shughuli za kijamii hunileta karibu na watu wengine. Kupitia dini watu hujifunza kusaidiana kushirikiana na kujali ustawi wa mwenzao. Hili huimarisha umoja na amani katika jamii. Jambo ambalo ni la msingi sana hasa katika nyakati za wa mgawanyiko. Mwisho jambo la dini lililo muhimu ni kunipa mwelekeo wa maisha na kusudi. Dini hunisaidia kuelewa na ni kwa nini nipo nifanye nini kimaisha na niwe mtu wa aina gani. Hunisaidia kuweka malengo yenye maana si ya mafanikio ya maditu bali pia ya kiroho na kibinadamu. Kwa ujumla ni chanzo cha mwanga maadili matumaini na amani ya moyo na ndiyo sababu tunaiona kuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti na teknolojia hii imekua sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku katika dunia ya sasa. Teknolojia ya sauti inahusisha matumizi ya sauti, kurekodi, kusikiliza, kwasilina, kuthibiti vifa na hata kujifunza, jifunza. Kwa mtazamo mpana, imileta mabadiliko makubwa katika mawasiliano, elimu, kazi na burudani. Kwanza kabisa, teknolojia ya sauti hutumika sana katika mawasiliano. Leo hii, simu za mkononi hutowezesha kuwasiliana kwa sauti kwa umbali bila matatizo. Kupitia simu za kaida, simu za mtandao kama WhatsApp, Zoom au Google Meet, watu wanaweza kuzungumza na kusikilizana kwa wakati halisi. Hii imeamarisha uhusiano kati ya familia, marafiki, wafanya kazi hata pale walipo mbali kijiografia. Pia, kiteknolojia ya sauti husaidia watu wasio na wezo wa kusoma au kuandika. Na kurahisi wa kuasiliana kwa njia rahisi zaidi. Pili, katika eneo la elimu, teknolojia ya sauti ina mchango mkubwa sana. Wanafunzi na walimu hutumia sauti kupitia mihathara ya mtandaoni. Rekodi za masomo, podcast za kielimu na vitabu vya kusikiliza au audiobooks. Hii inawasaidia wanafunzi kujifunza kwa njia tafauti kulingana na uwezo wao. Kwa mfano, wanafunzi anaweza kusikiliza somo tena ili kulielewa zaidi au kusoma kwa kusikiliza wakati ya nafanya shuguli nyingine. Teknolojia ya sauti imekuwa msaada mkubwa kwa watu wenye changamoto za kuona kwani wanategemea sana maelezo ya sauti kupata taarifa. Tatu, katika kazi na biashara, teknolojia ya sauti hutumika kuongeza ufanisi. Watu hutumia maelekezo ya sauti, ujumbe wa sauti na mikutano ya mtandaoni kuharakisha maamuzi ya mawasiliano. Pia kuna vifaa vinavyo tumia vinavyo taambua sauti ambavyo vinaweza kubadilisha sauti kuwa muandishi. Hii husaidia katika uandishi wa ripoti kumbukumbu za mikutano na hata katika huduma kwa wateja kupitia roboti mazungumzo. Teknolojia hii upunguza muda wa kazi na kuongeza usahihi. Nne, katika maisha ya kila siku nyumbani, teknolojia imekua kikawaida sana. Vifaa kama redio, televisheni, speaker janja na wasaidizi wa sauti kama Google Assistant. Au siri, utatumia sauti kutupa habari, muziki, hali ya hewa au kuthibiti nyumbani kwa amri ya sauti ya kitu, mtu wanaweza kuwasha muziki kweka alamu au kupata majibu ya maswali mbali mbali. Hii inaleta urahisi na kuokoa muda. Hasaa kwa watu wenye ratiba ngumu. Tano, upende wa burudani, teknolojia ya sauti inanafazi kubwa sana muziki, podcast, vipendi vya radio, na vitabu vya sauti vimekua njia maarufu za kupumzika na kujinufaisha. Watu wanaweza kusikiliza mziki au mzungumzo ya kuvutia wakiwa safarini, wakifanya mazezi au wakipumzika nyumbani. Ubora wa sauti umeimarika sana kutokana na teknolojia ya kisasa. Hivyo kufanya uzaefu wa kusikiliza ukue mzuri zaidi. Kwa ujumla ninatumia teknolojia ya sauti kwa njia mbali mbali kwa sababu ni rahisi, inaokoa muda na inarahisisha maisha. Teknolojia hii imeendelea kubadilika na kadri kuboreshwa na ina michango mkubwa katika mendeleo ya jamii ya sasa. Kadri kuboreswa ina michango nne sasa. Kadri teknolojia ya sauti inavyozidi kukua, ndivyo inavyozidi kuwa sehemu muhimu zaidi ya maisha ya kila siku. Ikituunganisha, kutuelimisha na kutuburudisha kwanjia bora zaidi.

Ninapenda kuenda madugani kwa kupanga muda unawonifaa zaidi. Kwa sababu muda ninawochagua unadari kubwa kwenye mazowefu wangu wa ununuzi. Kwa ujumla napendelea kuenda madugani wakati yambapo kuna utulivu ziyo wakati ya msongamano mkubwa wa watu. Hiri unisaidia kufanya maamuzi mazuri kulinganisha bidhaa kwa makini. Na kuwepuka msongo wa mawazo unatokona na foleni ndefu au kelele nyingi. Mara nyingi muda ninaopenda zaidi ni asubuhi hasa kati kati ya saambili adi saa nne ya subuhi. Wakati huu maduka mengi hayajawa na watu wengi. Wahudumu huwa badona nguvu na mazingira yanakuwa tulivu. Naweza kuzunguka madukani bila haraka kuuliza maswali kwa wahudumu na kupata msaada mzuri. Bidhaa nyingi huwa bado zimepangwa vizuri hivyo kuona chaguo zote zilizopo bila kuchanganyikiwa. Wakati mwingine pia napenda kuenda madukani jioni lakini sio sana wakati wa kutoka kazini ambapo watu wengi huwa wanarudi nyumbani. Napendelea jioni ya katikati ya wiki kama jumanne au jumatano. Kwa sababu huwa na watu wachache kuliko mwisho wa wiki. Jioni hunipa nafazi ya kununavitu baada ya kumaliza manjukumi ya siku. Lakini bila kukuta mzongamano mkubwa unapatikana ijuma au jumamosi. Kwa upande mwingine, mwisho wa wiki kuwa sipendi sana kununuzi isapokuwa kama sinachaguo jingine. Jumamosi na jumapili maduka huwa ya mejaa sana hasa kwenye maduka makubwa na masoko makubwa watu wengi hutoka na familia zao na hali hii usababisha foleni ndefu kelele na wakati mwingine kukosa bidhaa zinazohitaji hitaji. Hata hivyo kuna wakati napendelea kuenda mwisho wa wiki kama kuna ofa malumu au mauzo ya punguzo ambayo kufanyika siku hizo. Pia naangalia ainaya duka kabla ya kuamua muda wa kuenda. Mfano kwa kununua chakula cha maitaji ya kila siku napendelea kuenda asubuhi mapema au jioni. Lakini kwa kununua nguo viatu au vifaa malumu napendelea kuenda wakati nina muda wa kutosha. Mara nyingi asubuhi au mchana wa siku ambao sina haraka. Hii hunisaidia kujaribu bidhaa kulinganisha bei na kuhakikisha ninachonunua kinanifaa. Sababu nyingine inayonifanya ni chague muda fulani wa kuenda madukani ni hali yangu ya binafsi. Kama ni mechoka au ninamsongo wa mawazo, huwa siindi madukani kwa sababu ununuzi unahitaji umakini na ufumilivu. Napenda kuwenda nikiwa nimepumzika nikiwa na akili tulivu. Hili nipate uzoefu mzuri na nisije nikafanya maamuzi haraka ambayo ya naweza kunigarimu baadae kwa ujumla napenda kwenda madukani wakati ambao kuna utulivu muda wakutoosha na mazingira mazuri asubuhi na jioni zakatikati ya wiki ndizo nazipendelea zaidi. Kwa ngu kuenda madukani siyotu suala la kununua vitu bali nishuguli inayohitaji mipango mzuri ili iwerahisi yenye tija na isoleta msongo wa mawazo.